Tinimeza kuuliza kwamba mimi ningependa mfumo gani wa simu. Kweli kabisa kwa dunia ya sasa tunaona kuna aina mbalimbali ya simu na kuna aina tofauti tofauti ya simu. Na kutokana na hiyo unapata kwamba mimi ningependa mfumo wa simu ambayo tunaita iPhone. Kwanini niseme napenda mfumo wa simu ambayo tunaita iPhone? Kwa sababu unapata jambo la kwanza kutokana na simu hiyo tu ukieza kuangalia kila kitu. Ata jinsi ambayo imeeza kutengenezwa iko katika njia ya kuvutia sana na iko katika njia ya kupendeza nikisema ile simu ya iPhone napata jambola kwanza ambapo neza kupata kufanya nieze kufuraia ile simu ya iPhone sana unapata jambola kwanza ile simu ya iPhone unapata kila mara tukisema labda kama niko katika ile kupiga picha katika ile hali ya kupiga picha unapata simu ile inaeza kutoa ile picha ambayo inatoka katika ina imarika zaidi inatoa picha nzuri na picha ya hali ya juu na kutokana na hiyo unapata kwamba ile simu ina leta furaha na inaleta inafanya mtu anaeza kusikia vizuri zaidi kwa sababu unapata kutokana na ile kupiga picha nzuri unapata inaeza kukufanya uweze ku. Kuwa na amani sana katika ina leta furaha flani na burudani flani katika roho alafu tena kitu ingine ambayo inafanya naeza kupenda sana simu ya iPhone, unapata pia pale ambapo unaeza kuhifadhi zile nyaraka zako mbali mbali, iko na ile uwezo kuhifadhi nyaraka hizo hata kama ni kwa miaka ngapi, pale ambapo kuna ile mfumo ambayo inaitwa cloud, unapata kwamba ukieza kueka zile nyaraka zako pale, inaeza kukaa kwa muda ambayo kwa muda yoyote labda tu uweze kuzivuta na unapata kutokana na iyo kwamba inakua rahisi sana kuhakikisha kwamba ineza kuweka nyaraka yako kwa muda mrefu ambayo ungeeza kutamani halafu tena unakuta pale ambapo kwa upande ya mawasiliano unapata ile simu iko shuari kabisa kwa upande ya mawasiliano kwa nini niseme iko shuari katika upande ya mawasiliano kwa sababu unapata simu ile katika mambo ya mawasiliano unakuta kwamba simu iile inaeza kutusaidia katika katika nyanja ya mawasiliano unapata kwamba simu ile iko na ile uwezo ya kuhakikisha kwamba kama ni kuwasiliana unawasiliana kwanjia rahisi na kwanjia nzuri bila labda hata kupoteza ile tunaita network kupoteza ile mwelekeo kiongea na kutokana na hiyo unapata inaleta furaha na amani zaidi katika moyo pia kitu ingine ambayo pia napenda kufurahia sana na ile simu ya iPhone unapata kwamba simu ile iko na muangaza mzuri zaidi unapata labdo wakati ambao unatumia kuna jinsi ambavyo unaeza kubadilisha muangaza yake ya screen labda wakati unatumia simu ile kwa giza unapata kwamba unaeza punguza muangaza yaki isikuwe na ile muangaza kali unaeza kubadilisha kala ya muangaza ndiposa yani imetengenezwa kwanjia ile ambayo unaeza haiezi kuharibu jicho lako hata ukieza kutumia kwa muda mrefu. Alafu pia tena kitu ingine ambayo nimependa kuhusiana na iyo simu unapata kwamba iyo ni simu ya kisasa ambayo inadumu kwa muda mrefu pale ambayo kwanini niseme inadumu kwa muda mrefu labda tuseme kwamba umeweza kubetri yake umeweza kueka kwa charger labda umeweza kutumia unapata kwamba ukeiza tu kucharji kwa maramoja ya hadi ijae unapata uneza kuitumia kwa muda mrefu sana kabla simu ile haijaeza kuisha moto na kutokana na iyo unapata kwamba imeweza kutusaidia sana katika kubadilisha ile maisha yetu ya kila siku na kutokana na iyo unapata kwamba inafanya kila kitu kuraisisha mambo kwa sababu napata pale ambapo saingine watu wanapata changamoto sana kutokana na labda kuchaji simu kwa sababu unapata sazingine labda mtu ako na simu lakini sehemu ambayo anaenda kupata umeme ya kueza kuchaji simu ile inakuwa ngumu sana sasa ukikuwa na simu hiyo ambayo inaeza kuhakikisha kwamba inaeka ile betri yaka kwa muda mrefu utapata unaeza tu kuhakikisha labda kwa siku unaweza kuichaji maramoja na kutokana na hiyo unapata inaleta burudani zaidi kwa sababu hautapoteza muda kila saa kama labda unasoma ama uko kazini ati kuenda kueka moto kwa simu yako kila wakati. Alafu pia unapata kwa upande mwengine tena simu hiyo inaleta furaha zaidi kwa sababu pia simu hiyo kutokana tuna kukua simu unapata imeweza kurahisisha ili.

Ati nimeeza kuulizwa kwamba mimi hupenda kuwasiliana vipi na watu? Kwa kweli kabisa mimi hupenda kuwasiliana na watu kwa njia mbali mbali. Kwa nini niseme napenda kuwasiliana na watu kwa njia mbali mbali? Unapata kwamba kwanza mawasiliano ndio msingi ya kila jambo katika maisha yetu ya sasa. Unapata kwamba kama unataka kufanya kitu yoyote katika maisha, lazima uhakikishe kwamba unawasiliana na unawasiliana na kila mtu kwa njia njema zaidi na kutokana na hio unapata inaleta furaha na inaleta burudani sana katika maisha ya sasa pia jambo ingine ambao imeweza kufanya imenivutia sana kutokana na mawasiliano unapata kwamba kutokana na mawasiliano jinsi ambao mimi naeza kuhakikisha nawasiliana na watu vyema ni kuhakikisha jambo la kwanza, ninawasiliana na watu kwa njia ya utulivu na unyenyekevu. Unapata kwamba, labda pale ambapo unataka kuwasiliana na mtu kuhusu jambo fulani. Pale ambapo utaenda kumuuliza jambo kwa njia ya unyenyekevu na utulivu. Utapata kwamba mtu yule anaeza kukujibu kwa urahisi na kwa unyenyekevu. Na hio inaleta furaha na inaleta amani furaha katika amani fulani ya utulivu katika moyo. Na kutokana na hiyo unapata kila wakati inafanya mtu anaeza kukuwa na utulivu ya roho na kuweza kuhakikisha kwamba anaeza kuwasiliana na wewe kwa njia ya utulivu. Alafu njia ingine ambayo mimi hupenda kuwasiliana na watu unapata kwamba mimi hupenda kuwasiliana na watu kwa njia ya mtandao ya kijamii kwa nini niseme naeza kuwasiliana na wao kutumia njia ya simu unapata kutumia njia ya simu, unapata kuweza kuwasiliana na watu, inaeza kuleta ile ukaribu na ile kuweza kuelewana mtu. Kwa sababu unapata pala ambapo uneza kuwasiliana na mtu kupitia njia ya simu kila wakati, utapata kwamba kuna ile uhusiano fulani wa karibu inaeza kusogea karibu labda kama unaeza kuzungumuza na mtu kila wakati, ile uhusiano inaeza kujengeka, naeza mtu anaeza kukuja karibu sana na kuweza kukuelewa. Kwa sababu unapata, pale ambapo unaeza kuwasiliana na mtu kila wakati, mtu ule ataona thamani yako na ataeza kuhakikisha kwamba anasogea karibu na manaeza kuelewana zaidi na inaleta mvuto zaidi kwa sababu kutokana na hiyo unapata, mtu ataona kuwa na ile ya kujali, hali ya kukuwa na huruma, hali ya kuona. Yaani unaonyesha tu wewe ni mtu wa kujali mtu wa huruma na mtu wa kisasa na kutokana na hio unapata inaleta ile utulivu ya roho na inaleta furaha sana halafu tena jambo ingine ambao mimi napenda kuwasiliana na jinsi ambao pia mimi napenda kuwasiliana na watu. Unapata mimi hupenda kuwasiliana na watu kwa njia ya utulivu na ukarimu. Kwa nini niseme napenda kuwasiliana na watu kwa njia ya utulivu. Kwa sababu unapata pale ambapo unaeza kuwasiliana na mtu kwa njia ya utulivu utapata kwamba mtu yule iko rahisi sana mtu yule kuweza kukusikiliza na kuweza kukupa muda wake kuhakikisha kwamba anaeza kukusikiliza na kupata ni labda ni jumbe gani ambao ulikuwa unaeza kuongelea na kutokana na hiyo unapata kwamba inaleta furaha zaidi na inaleta ile amani ya roho wakati pale ambapo unapata umeweza kuwasiliana na mtu kuhusiana jambo fulani katika utulivu, unapata kwamba mtu yule anaeza kusikia kwamba amefurahi ama amekuwa na ile hali ya kuweza kutulia na ile hali ya kueza kusikia hata kama mtu yule ameweza kuwasiliana na mimi, ameweza kuwasiliana na mimi katika njia mwafaka yaani itafanya yule mtu aeze kujihisi kwamba amekuwa mtu like wa thamani sana na kutokana na hio unapata kwamba inaleta manufa na inafanya, inaleta ile ushirikiano na ukaribu sana. Alafu tena njia ingine ambayo pia mimi napenda kuwasiliana wakati mwingine pia mi napenda kuwasiliana labda kama mtu ako mbali napenda kuwasiliana kwa njia ya video. Kwanini niseme napenda kuwasiliana kwaa njia ya video kwa sababu unapata ile mawasiliano kwa njia ya video labda unawasiliana na rafiki yako aliye mbali kutoka na hiyo unapata kwamba inaeza kuleta ile ukaribu unajua pale ambapo unaeza kuwasiliana na mtu wa mbali lakini unamtazama, mnatazamana ana kwa ana hata ijapokuwa ako mbali kwa kutumia njia ya mitandao ya kijamii. Unapata kwamba kuna ile uhusiano ya ukaribu ambayo inaeza kukufanya ikuvutie zaidi na inafanya uweze kuelewana na ule mtu kwa urahisi na mnaeza ku kuongelea mambo kwa urahisi na kuelewana. Kwa sababu, ukilinganisha labda tu na ile mfumo wa kuandika meseji, hiyo ya kuweza kuwasiliana kwa meseji haina ile uzito sana kama ile ya kuweza.

Nimueleza kwamba ni lengo gani la muda mrefu una kazini. Kwa kweli kabisa kwanza naeza sema malengo ni kitu ya muhimu sana pale ukiwa katika kazi kwa nini niseme malengo ni kitu ya muhimu katika kazi? Kwa sababu unapata kwamba ukikuwa na malengo katika wakati unafanya kazi utakuwa unajua baada ya muda fulani napaswa nikuwe nimetimiza lengo fulani na kutokana na hiyo unapata kwamba itakuwa rahisi kwako sana ukikuwa na lengo ya kufanya jambo fulani na kuweza kusuluhisha tatizo fulani na utapata kwamba inaweza kuleta burudani na inewza kuleta ile hali ya utulivu kila wakati alafu tena kitu ingine ambayo imeweza kunifanya nihakikisha kwamba nina lengo lango la kazi. Unapata kwamba kukuwa na lengo la kazi ni kitu muhimu sana. Na lengo huhakikisha kwamba kuna lengo ambayo unaiweka katika njia tofauti tofauti. Unapata kwamba pale ukikuwa kazini hakikisha jambo la kwanza unaweka lengo la muda mrefu kabisa. Labda ya mwaka mmoja alafu ukuje unaweza weka lengo la miaka tano alafu ukuje uweke lengo ya mwaka mmoja uweke lengo ya miezi sita uweke lengo ya miezi tatu uweke lengo ya wiki na ata labda uweke lengo ya siku kutokana na hiyo ukiweka malengo tofauti tofauti itakusaidia katika ile kurahisisha kazi yako kwa sababu unajua baada ya muda fulani unapaswa kutimiza lengo fulani na kutokana na hiyo unajua kwamba ukianza kutimiza ile lengo kidogo kidogo utapata kwamba baada ya muda fulani umeweza kutimiza lengo kubwa na kutokana na iyo unapata italeta burudani, na italeta furaha fulani katika moyo na unajua kila wakati ndiyo mtu ati mtu amenisema kwamba ni njia gani ambayo mtu atahakikisha kwamba ameweza kutimiza lengo ndiyo mtu aweze kutimiza lengo jambo la kwanza anapaswa kuhakikisha ameweza kuunda ratiba kwa nini niseme mtu ameweza kuunda ratiba unajua ratiba ni ile hali ya mtu amehakikisha kwamba ameweza kupanga mambo ya jinsi mambo ambayo itaweza kufanyika. Unapata kwamba labda siku ya leo ako na kazi tofauti tofauti. Sasa akiweza kupanga ratiba, anajua leo nikiamka masaa fulani napaswa kufanya jambo fulani, masaa fulani napaswa kufanya jambo fulani. Sasa unapata hatakuwa na muda ya kuweza kupoteza kwa sababu utapata kila muda ameweza kuipangia na akiweza kuifuata hiyo muda vizuri utapata kwamba ataweza kufaidika sana na ataweza kukua na ile hali ya kuweza kufurahia sana na kutokana na hiyo utapata kwamba kuna furaha fulani ambayo mtu huyu ataweza kujisikia nayo halafu pia tena kitu ingine ambayo mtu anapaswa kuhakisha anafuata wakati anatengeneza lengo ni kwamba anapaswa kuweka lengo ambayo inaweza kutimizika kwa nini niseme unaweza kuweka lengo ambayo unaweza kuitimiza kwa sababu unapata saa zingine labda mtu anaweka lengo ambayo hata yeye mwenyewe haezi kuyafikia na unapata kutokana na hiyo inaleta changamoto sana kwa sababu ukiweka lengo ambayo labda hautaweza kuyafikia utapata ugumu sana, utapata msongo wa mawazo na utapata pressure sana na itakufanya ujisukume sana na mwishowe bado hata usiweze kuyafikia sasa unapaswa kuhakikisha kwamba unaweka lengo ambayo kila wakati unaweza kuyafikia kwa sababu unapata pale ambapo umeweka lengo na umeweza kuyafikia unapata inakupa ile motisha ya kusema kama lengo fulani niliweka na nimeweza kuyatimiza nikiweka lengo fulani si pia naweza kuitimiza kwa urahisi sasa kutokana na hiyo unapata kwamba ukiweza kuweka lengo ambayo unaweza kuyafikia kwa urahisi mambo inaweza kukuwa rahisi na inaweza kwenda kwa utulivu zaidi na kutokana na hiyo unapata kwamba inaleta utulivu na inaleta ile hali ya kutokuwa na mskumo ama msongo wa mawazo labda kama hujaweza kutimiza lengo halafu tena jambo ingine ambapo mtu wakati anaweza kuweka lengo yake anapaswa kuzingatia kuzingatia zile vitu ako nazo kwa sababu unapata saa zingine labda mtu ameweka lengo labda anataka kuanzisha biashara fulani lakini muda huo hana ile pesa za kuanza biashara hiyo na kutokana na hiyo unapata hata hatakuwa amechukuwa hata hatua kidogo katika lengo lake na kutokana na hiyo unapata atakuwa na changamoto sana atakuwa na ile kufikiria sana nitaanza aje lengo hili sasa jaribu kuhakikisha kwamba unaweka ile lengo ambayo inaweza kutimizika kwa uraisi sana halafu pia tena kwa upande mwingine tena ni kitu ambayo naweza sema wakati mtu anaweza kuweka lengo mtu wakiweka lengo uhakikishe kwamba unaweza kutia bidii kutokana na lengo ile kwa nini niseme unatia bidi kwa sababu unapata pale ambapo unatia bidii katika lengo kila wakati utaweza kuhakikisha kwamba.

Nimeuliza ya kwamba ati he mimi hupenda kuvaa kofia. Kwa kweli kabisa mimi kila wakati upenda kuvaa kofia. Kwa nini niseme mimi hupenda kuvaa kofia. Kwa sababu unapata kuvaa kofia ni kitu ya muhimu sana na ni kitu ambayo inasaidia sana. Kwa sababu gani niseme kofia inasaidia. Kwa sababu unapata kila pale ambapo unaweza kuvaa kofia kila mara. Unapata kwamba kuna mambo tofauti tofauti ambayo inaweza kukusaidia katika ambapo unapata jambo la kwanza labda wakati kuna jua mingi unapata kofia ina kua kitu ya muhimu sana kwa sababu ina kusaidia katika kuzuia ile miale ya jua kukupiga katika ngozi yako kwa mara moja na kutokana na hiyo unapata ukivaa kufia utaweza kuepukana na miale ile na unapata kwamba itakusaidia katika kutunza ngozi yako na kuichunga. Pia jambo ingine ambayo kofia imeweza kunisaidia. Unapata kofia inaweza kusaidia katika kuweza kufunika kichwa yako labda kutokana na vumbi, ama labda kuna mambo tofauti, tofauti ambayo inaweza kukuzuia. Na pia unapata saa zingine labda kuna mvua inanyesha. Unapata kwamba kofia ile inaweza kukusaidia katika kufunika kichwa yako ili mvua isieze kufikia labda umeweza kufunga nywele uko na shida fulani katika kichwa ama baridi isiingie katika kichwa unapata ukivaa kofia uta hisi joto na utahhmisi kwamba uko sawa zaidi alafu tena umuhimu ingine ya kofia unapata kofia kwanza tena imesaidia katika kuhakikisha kwamba inaweza kofia imeweza kusaidia katika kukupa joto wakati wa baridi unapata saa zingine labda kuna baridi kali sana na pale ambapo umeweza kuvaa kofia unapata unahisi joto na unahisi kutulia kiakili kwa sababu pale ambapo umeweza kuvaa kofia utajihisi kwamba unapata joto na unapata amani ya kiroho kila wakati. Alafu pia tena unapata wakati umeweza kuvaa kofia yako unapata unaepukana na mambo tofauti tofauti labda pale inje kuna vumbi na kutokona labda na ile vumbi unapata wakati umevaa kofia nywle yako haiwezi kuchafuka na huwezi kupatwa na ile vumbi na unapata unakua kila wakati ukona ile amani ya kiroho alafu tena jambo ingine ambazo ambao pia nimeweza kufurahia na kuvaa kofia unapata kwamba kuvaa kofia imeweza kusaidia sana katika inaeza kutusaidia katika kuchunga kichwa yetu kwa sababu kwa nini niseme imesaidia katika kuchunga kichwa yetu kwa sababu unapata kofia ukivaa kofia kila wakati, imesaidia katika ile kufunika kichwa na kuweza kutunza kichwa yetu kila wakati na kutokana na hiyo unapata imekuwa ni jambo ya muhimu sana katika kufunika kichwa yetu alafu pia tena kitu ingine ambayo imeweza kunifurahisha sana na kuvaa kofia unapata kwamba kuvaa kofia kila wakati imekuwa ni jambo ya muhimu sana kwa sababu unapata pale ambapo umeweza kuvaa kofia unapata kwamba imekua ni kitu ya muhimu sana na imekua ni kitu ya kufurahisha sana kwa sababu unapata pale ambapo umeweza kuvaa kofia kuna ile hali ya umefunika kichwa yako vizuri na umeweza kujisitiri vizuri na kutokana na hiyo unapata kwamba inaweza kuleta amani, inaweza kuleta utulivu fulani sasa unapata kutokana na hiyo unapata kwamba imeweza kuleta ile mshikamano fulani na imeweza kuleta utulivu fulani alafu pia tena kitu ingine ambayo imeweza kunifurahisha na kuvaa kofia unapata pale ambapo umeweza kuvaa kofia inafanya unaweza kuonekana kwa mwonekano mzuri kwa sababu unapata pale ambapo umeweza kuvaa kofia unapata kwamba kuna muonekano fulani ambazo ambapo kila mara umeweza kutulia na unaweza kuonekana kwamba una mwonekano mzuri. Alafu tena unapata saa zingine labda kutokana na kuvaa kofia, labda kuna miale mikali ya jua na kutokana na hiyo unapata kwamba. Wakati umeweza kuvaa kitu nzuri unapata kwamba unonekana kwa njia mzuri na njia ambayo iko njia ya heshima. Na pia unapata kutokana na kuvaa kofia kila mara imeleta mvuto mzuri sana kwa sababu unapata pale ambapo mtu ameweza kuvaa kofia yake vizuri. Unapata kwamba inaleta furaha na inaleta kutulia kwa roho kwa sababu gani niseme inaleta kutulia kwa roko kwa sababu unapata pale mtu amevaa kofia anakuwa na ile hali ya kuweza kujiamini na kujihisi kwamba ni mtu mwenye ako katika hali nzuri kwa sababu pale kofia inaweza kukupa ujasiri fulani ambao unajihisi kwamba kila mara naweza kujiamini na inaeza kukua mjasiri kwa sababu kutokana na ile kofia unapata kwamba inaweza kuonekana kwa mwonekano mzuri kila wakati unapo.

Ati nimeulizwa kwamba ati mimi hupenda kuvaa vipuli. Kwa kweli kabisa mimi inategemea na wakati mimi saa zingine huwa napenda kuvaa vipuli. Lakini kwa wakati mwingi kabisa mimi mimi hupenda kwa wakati mwingine kuvaa vipuli na wakati mwingine sipendi kuvaa vipuli. Kwanza kabisa kitu ambayo inafanya nipende kuvaa vipuli unapata kwamba vipuli inaleta urembo zaidi. Unapata pale ambapo mimi nimeeza kuvaa vipuli, naeza kuonekana kwa muonekano ya kuvutia zaidi na kwa muonekano ambayo. Mtu akinitazama anaona nimeeza kuonekana katika njia nzuri na njia ya kuvutia. Na kutokana na hio unapata kwamba inaeza kuleta mvuto fulani ambao kila wakati. Mtu akieza kuvalia vipuli, anakuwa na njia ya mvuto na njia ambayo inaeza kupendeza zaidi. Alafu tena unapata kutokana na ile kuvaa vipuli kila wakati. Unapata kwamba inaeza kufanya mtu aonekane kwa njia ambayo inaleta mvuto na shangwe zaidi. Unapata pale ambapo, unapata uvaaji wa vipuli, unapata watu wa huvaa vipuli katika sehemu mbalimbali. Labda unapata mwingine amevaa vipuli kwenye masikio, mwingine amevaa vipuli kwenye pua, mwingine ameweka vipuli kwenye kitovu. Unapata watu wanapenda kuweka vipuli katika sehemu tofautitofauti ya mwili kulingana na jinsi mtu ambavyo anavyopenda. Na kutokana na hiyo unapata kwamba inaezakufanya mtu anonekana mtu mnadhifu zaidi na mrembo zaidi. Na kutokana na hiyo napata inafanya mtu anaonekana kwa njia nzuri zaidi. Alafu tena kwa upande mwingine, unapata tena kutokana na kujiweka hizo vipuli, kwa upande ingine pia una vipuli hivyo viko vina changamoto vyake. Kwa nini niseme iko na changamoto, kwa sababu unapata kuvaa vile vipuli, jambo la kwanza inaeza kutusababishia madhara ya kiafya. Kwa nini niseme inaeza kutusababishia madhara ya kiafya? Kwa sababu unapata labda kabla mtu hajaweza kuvaa zile vipuli, unapata kwanza lazima labda kama ni kwenye pua, kama ni kwa sikio, kama ni kwenye kitovu, unapata mtu yule lazima kwanza aweze kutengeneza kijishimo fulani, ndiposa kipuli ile ieze kuvalishwa pale. Na unapata kwa katika ile harakati ya kuweza kutoboa kijishimo kile unapata kuamba inaeza leta madhara tofauti tofauti ya afya kwa sababu unapata wakati wanaeza kutoboa kijishimo pale unapata kwamba saa zingine kwamba kuna changamoto ambayo mtu anaeza kupatana nayo pale ambapo unapata kwamba unaeza kuta wakati mtu anaeza kupata magonjwa tofauti tofauti kwa sababu unapata labda wakati mtu anaeza kutobolewa kijishimo ile ya kuweka kipuli unapata kwamba saa zingine labda kifaa kile ambacho kilitumika kutoboa kijishimo ile labda ilitumika na mtu mwingine ambao labda alikuwa na kirusi fulani na unapata kwamba inaeza kuletea madhara ya kuweza kukuambukiza na unaeza kupata magonjwa mengine tofauti ambayo labda haungeweza kukuwa nazo kama hungeweza kujitoboa kwa sababu ya ile kipuli. Alafu tena jambo ingine ama changamoto ingine ambayo inatokana na uvaaji wa vipuli unapata kwamba vipuli vya aina ingine ambayo labda zimetengenezwa na dhahabu, zimetengenezwa na diamond unapata kwamba vipuli zile imeweza kukuwa za bei ghali zaidi pale ambapo unapata kwamba kuweza kupata vipuli zile ziko bei ghali sana na inahitaji hela nyingi sana ndio uweze kupata vipuli zile na unapata kwamba hiyo inakuwa changamoto sana na inaleta inafanya mtu kupata zile vipuli inakuwa ya gharama ya juu sana alafu tena changamoto ingine pia unapata kwamba kuvaa vipuli zile unapata saa zingine inakuwa ni kinyume na maumbile kwa ni niseme inakuwa kinyume na maumbile kwa sababu unapata kulingana na Biblia inasema kwamba Mungu aliumba mwanadamu kwa mfano wake na kwamba jinsi aliumba mwanadamu kwa mfano wake alitaka mwanadamu akae kwa jinsi alivyomuumba. Na unapata kwamba mtu ambapo anapojitoboa na kutaka kujiweka kipuli fulani ama anataka kujiongeza kitu fulani unapata kwamba hiyo ni kinyume na maumbile na ni kama unajaribu kudalilisha kazi ya Mungu unaona kwamba labda Mungu hakufanya vyema zaidi ndiposa sasa unapata mtu anajitoboa sikio anajitoboa pua ili ajiweke vitu tofauti tofauti ndio aonekane na labda muonekano tofauti na kutokana na hiyo unapata kwamba ni kinyume na.

Ati nimeweza kuulizwa je, wewe hupenda chakula kitamu? Kwa kweli kabisa mimi hupenda chakula kitamu. Kwa nini niseme mimi hupenda chakula kitamu? Kwa sababu unapata kula chakula kitamu ni kitu ambayo hufurahisha sana na huleta ile ladha fulani ya kuweza kuhisi kwamba umefurahi kimoyo, umefurahi kiroho na unapata kwamba kukula ile chakula tamu kila wakati inafaa fulani na inaleta mhemko fulani ya furaha katika maisha. Unapata kwamba kutokana na ile kukula chakula kitamu, unapata jambo la kwanza, kukula chakula kitamu kunaleta furaha, kunaleta utulivu fulani moyo. Kwa nini nasema inaleta furaha na utulivu, kwa sababu unapata pale ambapo unaweza kula hicho chakula kitamu kila wakati, unaweza kuwa na ile hali fulani ya kuweza kutulia kiroho, kwa maana kuweza kujisikia kwamba umeweza kufurahi na kuwa katika hali fulani ya utulivu wa kiroho. Unapata kwamba hiyo inaweza kutusaidia sana katika kuhakikisha kwamba kila wakati unaweza kuyafikia malengo yako kwa urahisi na kwa hali ya urahisi zaidi. Na kutokana na hiyo unapata kwamba inakupa furaha fulani. Unapata pia chakula kitamu hicho kina umuhimu sana katika maisha. Kwa nini nasema hicho kina umuhimu sana katika maisha? Kwa sababu unapata pale ambapo unaweza kula chakula kitamu. Jambo la kwanza unalofanya, kwanza, inaleta mshikamano fulani katika jamii. Kwa sababu unapata labda pale ambapo katika familia mmeweza kuungana labda kama wanafamilia. Halafu muweze kuketi pamoja mkule kile chakula kitamu. Unapata kwamba kila wakati itakuwa inaleta kumbukumbu fulani ambayo itaweza kuwashikanisha, ambapo labda mkikutana mkikumbuka usiku ambao mlikula chakula kitamu. Unapata inaleta furaha fulani na mshikamano fulani ambao kila wakati unaleta furaha katika jamii, na kutokana na hiyo unapata inaleta mshikamano na umoja katika jamii, na kutokana na hiyo unapata kwamba kila watu wanaweza kufanya mambo tofauti tofauti katika jamii ambayo kila wakati utajihisi kwamba inafaa, inaleta utulivu fulani wa mawazo. Kwa wanajamii, na kutokana na hiyo unapata kwamba watu wanaweza kujihisi vyema zaidi na kuwa na ile hali ya kuweza kujihisi kwamba umeweza kutulia, umeweza kukuwa na amani. Na unapata kwamba inaleta mvuto zaidi. Halafu na kitu ingine ambacho inafanya mimi nipende kula chakula kitamu. Unapata kwamba chakula kitamu kila wakati kinakufanya unahisi kwamba, ujihisi kwamba umeweza kufurahi na umeweza kukuwa na kitu fulani ambacho umeweza kutulia kwa roho. Kwa sababu unapata pale ambapo unaweza kula chakula kitamu kila wakati, unapata kwamba unaweza kusikia ile ladha ambayo inakupa kumbukumbu fulani ya kitu fulani ambacho, huwezi kusahau. Utakuwa kila wakati ambao kukumbuka kile chakula kitamu, unaweza tu kukuwa na kumbukumbu ya kitu fulani. Halafu pia tena kitu ingine ambacho unapata, kula chakula kitamu ni muhimu. Unapata kwamba inatupa virutubishi nzuri katika mwili wetu. Kwa sababu gani nasema inatupa virutubishi katika mwili wetu? Kwa sababu unapata pale ambapo unapata chakula kitamu, unapata virutubishi tofauti tofauti katika mwili wetu ambavyo kila mara vinaweza kutusaidia katika kuhakikisha kwamba tunaweza kupata vitu tofauti tofauti katika maisha yetu kwa njia salama. Halafu pia tena umuhimu mwingine wa kuweza kukula chakula kitamu, unapata chakula kitamu kinaweza kuimarisha afya ya mwili wetu. Kwa nini nasema kinaweza kuimarisha afya ya mwili wetu? Kwa sababu unapata pale ambapo unaweza kukula chakula kitamu kila wakati. Unapata kwamba afya ya mwili wetu inaweza kuimarika na inaweza kuwa kwa njia bora. Kwa sababu unapata ndiyo ile chakula kitamu iweze kutengenezwa kwa muda mwingi, unapatanga kwamba kinakuwa kimeweza kuwekwa virutubishi tofauti tofauti ambavyo vinaweza kusaidia katika kuhakikisha kwamba unaweza ku kuleta amani na mtulizo fulani katika roho. Halafu pia tena kula chakula kitamu saa zingine huweza kusaidia katika kupunguza msongo wa mawazo. Kwa nini niseme inaweza kusaidia katika kupunguza msongo wa mawazo? Kwa sababu unapata pale ambapo unaweza kula chakula kitamu unapata labda kama ulikuwa unaweza kufikiria sana kuhusu jambo fulani. Utapata akili yako itatoka kule na itaweza kuja karibu, inaweza kufikiria kuhusiana na chakula ambacho unaweza unakila. Na kutokana na hiyo unapata kwamba kuna mvuto fulani ambao utaweza kufanya uhisi kwamba umetulia, uhisi kwamba umekuwa katika hali ya kuweza kutulia na katika hali ambayo umeweza kuwa na amani. Halafu pia tena unapata umuhimu mwingine wa kula chakula kitamu. Unapata pale ambapo unakula chakula kitamu kila mara, unapata unakuwa na ule utulivu wa roho. Kwa nini nasema unaweza kuwa na utulivu wa roho, kwa sababu unapata pale ambapo unaweza kula chakula hicho kitamu, roho inahisi kukula.

Ati nimekuuliza kwamba umewahi kujifunza kupiga gitaa. Kwa kweli kabisa mimi nimejifunza mara nyingi sana kupiga gitaa, na mimi kwanza nilivutiwa sana na jinsi ambavyo gitaa linatoa mlio fulani ambao unaleta burudani na unaleta furaha sana katika maisha. Na kutokana na hiyo unapata mimi niliweza kukuwa na ile tamaa ya kuweza kufunza jinsi ya kupiga gitaa, kwa sababu unapata upigaji wa gitaa unaleta furaha fulani moyoni, kwa sababu unapata pale ambapo mtu anaweza kupiga gita, unapata kwamba anakuwa na furaha fulani ambayo kila wakati inaleta kutulia fulani au inaweza kupunguza ule msongo wa mawazo. Unapata kitu ambacho kilinifanya niweze kupenda sana kupiga gitaa. Wakati nilikuwa mdogo nilikuwa na rafiki yangu mmoja ambaye alikuwanga pale analikuwa anajua sana kupiga gitaa na alikuanga anakuja na gitaa pale nyumbani kwetu na mara kwa mara alikuwa anakuja akijaribu kupiga gitaa, na nilisikia mlio wa gitaa jinsi ambavyo unavutia na unaleta shangwe, na kutokana na hiyo ilinipatia ule mvuto wa kutaka, nitamani sana kuweza kupiga gitaa. Na kutokana na hayo nilitamani sana kuweza kutamani kutaka kuweza kujifunza gitaa na kuhakikisha kwamba niweze kujua jinsi ya kupiga gitaa. Ndiposa mimi nikaamlia, nikaanza kumuuliza kwamba aweze kunifunza jinsi ya kupiga gitaa. Na unapata kwamba kujifunza gitaa ilikuwa jambo ambalo lilinisaidia sana katika maisha yangu. Kwa nini nasema lilinisaidia sana katika maisha yangu? Kwa sababu unapata ile kujifunza kupiga gitaa ina umuhimu wake. Kwa sababu unapata, saa zingine labda umeweza tu kukaa, umeweza kutulia wakati labda wa mapumziko. Wakati wangu wa mapumziko unapata mimi huenda kutafuta gitaa, naweza kupiga, napata burudani. Na kutokana na hiyo unapata inanipa ule utulivu, inaondoa msongo wa mawazo na inafanya tu nijihisi kwamba naishi maisha mazuri zaidi. Halafu tena kitu kingine ambacho kilinifanya nikajifunza kupiga gitaa. Unapata kwamba ni ile mimi ni yule mtu ambaye kila wakati napenda kujifunza vitu vipya kwa kila wakati. Na unapata kwamba mimi niliamulia kwamba lazima niweze kujua kupiga gitaa. Sasa kutokana na hiyo napata kwamba, ikanifanya nihakikishe kwamba nimeweza kujifunza kupiga gitaa na nipoza niliweza kujifunza na nikaweza kujua jinsi gitaa inavyopigwa na kutokana na hiyo napata kwamba ilinifundisha mambo mengi sana. Kwanza kabisa gitaa ilinifundisha uvumilivu. Kwa nini niseme gitaa ilinifundisha uvumilivu? Kwa sababu unapata kwamba pale ambapo nilikuwa naanza kupiga gitaa sikuwa naelewa jinsi hata ya kushika zile nyuzi za gitaa, sikuwa naelewa chochote pale ambapo jinsi gitaa hupigwa, lakini pale ambapo nilianza kupiga, baada ya muda fulani unapata kwamba ilianza kutoa sauti ambayo at least ina mvuto kidogo kwa sababu unapata ilinichukua muda sana na hiyo ilinifundisha kwamba kwa jambo lolote ambalo unafanya katika maisha lazima uweze kukuwa tu mvumilivu kwa sababu unapata wakati utakuwa unaanza kufanya jambo lolote. Utapata kwamba saa zingine una changamoto labda unajaribu kujaribu kuanza jambo hilo. Unajaribu kulifanya halifanyiki. Na kutokana na hiyo unapata kwamba inaleta changamoto sana na inaleta mtu kupitia changamoto za aina tofauti tofauti. Halafu pia tena kitu ingine ambacho nilijifunza kutokana na ile kupiga gitaa. Ilinifunza jinsi ya kuweza kukuwa na kuweka bidii. Kwa sababu gani nasema ilinifunza ile hali ya kuweza kukuwa na bidii, kwa sababu napata pale ambapo kila wakati nilikuwa nikienda kujifunza kuhusiana na kupiga gitaa unapata kwamba ilinifanya kila mara nihakikishe kwamba nimeweka bidii kwa sababu pale ambapo nikiweka bidii inanisaidia katika kuweza kujua jinsi ya kupiga gitaa kwa urahisi zaidi na kwa njia muafaka. Na unapata kwamba kutokana na hiyo ilikuwa inaniletea hali ya kuweza kutulia na hali ya kuweza kupata ile furaha kila wakati. Pia kitu ingine ambayo tena iliweza kunifanya nikaweza kufurahia sana kupiga gitaa. Unapata kwamba kutokana na ile kuweza kupiga gitaa ilinifanya nikuwe mbunifu na nikuwe mtu mwenye kuelewa mambo mengi. Kwa sababu gani, unapata ile kujifunza gitaa unapata kuna jinsi ya kujua, jinsi ya kushika waya fulani, yaani inakufanya tu unakuwa mtu makini ndipo uweze kujua jinsi ya kupiga nyuzi zile za gitaa na kutokana na hiyo inafanya kwamba inavutia zaidi na inaleta mhemko fulani katika moyo. Kwa sababu pale ambapo unapiga gitaa unajihisi kwamba umetulia na huko.

Ati nimeuliza je mimi upenda kuchora ama kupaka rangi? Kwa kweli kabisa mimi wakati mwingi napenda kuchora, alafu wakati nimeeza kumaliza mchoro wangu, nahakikisha pia nimeeza kupaka rangi ili mchoro ule uweze kuvutia zaidi. Na kitu cha kwanza ambayo mimi nilieza kujifunza kuchora, kuchora ni kipaji ambayo nilieza tu kuzaliwa naye kwa sababu mimi nilipo kuwa katika shule ya chekechea nilijipata tu kwamba mimi naeza kuchora vitu kwa ustadi sana na ndiposa mimi nikagundua kwamba kweli mimi kumbe mi ni mchoraji mstadi sana ambao naeza nikachora kitu chochote kile kwa urahisi na kwa ustadi na kutokana na hiyo, mimi nikaeza kuchochea hiyo talanta ya uchoraji, nikahakikisha kwamba, ninaenda katika kupata mafunzo ya kuchora vitu tofauti tofauti, naeza kuhakikisha kwamba, napata zile vifaa vya kuchora na kutafuta hili nieze kufanya mazoezi zaidi. Na kutokana na hiyo, nikapata kwamba, mimi naeza kuchora vitu tofauti tofauti kwa ustadi na kwa njia ambao inaonekana nadhifu sana. Alafu pia unapata kutokana na uchoraji wangu, imeeza sana, uchoraji imeeza kunisaidia sana kwa maisha yangu. Kwa nini niseme uchoraji imeeza kunisaidia kwa sababu unapata kama sasa hivi, nimeeza kujifunza uchoraji na naeza kuchora vitu tofauti tofauti. Na kutokana na hiyo uchoraji, unapata saa zingine naeza kuchora kifaa fulani, ama naeza kuchora picha ya mtu fulani. Na kutoka naiyo unapata, picha ile naeza kuuza kwa watu tofauti, tofauti na nieze kupata hela ambaye kila wakati inaeza kuboresha maisha yangu zaidi. Alafu tena kitu ingine ambayo nimeona imeeza kunisaidia kabisa katika uchoraji, imenifanya kukuwa mtu mbunifu zaidi. Kwa nini niseme imenifanya kukuwa mtu mbunifu zaidi? Kwa sababu unapata kupitia uchoraji, nimeeza kujifunza mambo mengi sana ambayo inaeza kuhusiana na uchoraji. Kwa sababu unapata kutokana na teknolojia ya kisasa, unapata kwamba kuna njia ambayo unaeza enda tu kwa mtandao fulani ambayo unaeza kuchora picha ya mtu fulani, ama unaeza chora kifaa fulani na ieze kutokea tu kama jinsi alivyo. Na kutokana na hiyo unapata kwamba imeeza kunifanya nimekuwa mbunifu na nimeeza kuelewa mambo mengi zaidi. Alafu tena pia kwa upande mwingine pia unaona kwamba uchoraji imeeza kunisaidia kuweza kujenga urafiki zaidi na uhusiano mwema. Kwa nini niseme imenisaidia katika kujenga urafiki na uhusiano mwema. Kwa sababu unapata pale ambapo ni naeza kuchora mambo tofauti, vitu tofauti, tofauti. Na wakati labda neza kuwasilisha kwa watu tofauti, tofauti. Unapata kwamba mtu yule anaeza wakati tunaeza kuzungumza na mtu yule tunajenga ile urafiki, ile uhusiano na ile kutangamana na kutokana na hiyo napata kwamba kila wakati tunaeza kupata ile kuweza kuzungumza na kukuja pamoja. Na kutokana na hiyo unaona inaleta uhusiano mwema na inaleta ile urafiki baina yetu. Na hiyo inaleta ile kupendeza zaidi na inaleta mvuto fulani ambayo kila mara uonekana ni jambo muhimu sana na jambo ya kuvutia kila wakati. Na kupitia tu uchoraji wangu pia imeeza kunisaidia katika kuweza kufanya mambo tofauti tofauti. Kwa sababu unapata kupitia uchoraji, uchoraji imeeza kunisaidia katika kujenga ujasiri yangu. Kwa nini niseme imenisaidia katika kujenga ujasiri kwa sababu unapata wakati mimi nachora kitu fulani ama wakati nachora vitu tofauti tofauti unapata kwamba inanifanya nikuwe jasiri na nieze kuhakikisha kwamba nachora vitu hiyo kwa umakini na kwa ustadi zaidi. Na kutokana na hiyo napata inaleta uhusiano mwema na inafanya mimi nieze kujiamini zaidi kwa sababu unapata saa zingine mi naeza keti tu hivi niamulie nichore kitu fulani ambayo unapata kwamba ukieza kuangalia mtazamo wa hiyo kitu inaonekana kwa mwonekano mzuri na ya kuvutia na kutokana na hiyo inafanya kwamba nieze kujiamini zaidi kwa nini niseme naeza kujiamini zaidi kwa sababu unapata pale ambapo nimechora kibonzo fulani ama nimechora picha ya mtu fulani alafu mtu ule ameeza kupenda kazi yangu na unapata kwamba wakati ambapo ameeza kusema kwamba imeeza kutoka vizuri unapata inaniongezea ile hali ya kuweza kujiamini na kuhakikisha kwamba nafanya kazi yangu kwa njia bora zaidi na kwa njia ambayo inapendeza zaidi. Pia kwa upande mwingine uchoraji imeweza kunisaidia kujikimu katika maisha yangu. Kwa nini niseme imenisaidia kujikimu.